Ndiyo, napenda mvua kwa sababu inaleta hali ya utulivu na haya asafi. Mvua inaponyesha mazingira huwa baridi, tulivu, jambo ambalo linaweza kusaidia mtu kwa kupumzika na kufikiri kwa utulivu. Pia, sauti ya matone ya mvua yanapagonga paa au ardhi huleta hisia ya amani na faraja. Kwa ingine, mvua huleta kumbukumbu mzuri kama kunywa chai moto, kusoma vitabu au kukaa ndani na familia. Hata hivyo, mvua nyingi inaweza kuleta changamoto kama barabara kuwa na mtope, foleni au kuchelewa kwa shughuli za kila siku. Licha ya hayo, mvua ni muhimu sana kwa mazingira kwa sababu insaidia mimea kukua, kujaza mito na mabwawa na kusaidia maisha ya viumbe hai. Kwa ujumla, mvua ina uzuri na umuhimu wake hasa pale inaponyesha kwa kiwango kinachofaa bila kusababisha madhara yoyote kwa binadamu.

Ningependa kusema napendelea chakula yenye ladha isiyo sawazika kati ya utamu kidogo chumvi ya wastani na viungo vinavyotoa harufu nzuri na pia enye ikona upili pili. Chakula yenye ladha ya asili kilichopwika vizuri huwa kinavutia zaidi kwa sababu hakihitaji viungo vingi kupita kiasi. Pia ladha ya pilipili.

Ningesema ninashiriki katika jamii kwa kutoa msaada, wa maarifa, ushauri na taarifa muhimu kwa watu wanaohitaji mwongozo. Kushirikiana na wengine kwa kusikiliza mawazo yao na kuwasaidia kupata suluhisho njia moja ya kujenga jamii imara. Pia kushiriki katika mazungumzo yenye kujenga kuhamasisha watu kuhusu afya elimu na maendeleo binafsi ni sehemu ya mchango wangu katika jamii. La muhimu ni kuheshimu tofauti za watu na kujenga mazingira ya kuelewana na kusaidiana. Vile vile kushiriki katika shuguli za kijamii kama kujitolea au kusaidia wale walio katika uhitaji huimarisha mshikamano. Kwa ujumla ushiriki wangu unalenga kuleta maarifa, faraja na motisha ili kusaidia watu kukua na kuboresha maisha yawe ya ndani ya jamii.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mpira wa kikapu. Ningependa kujaribu mchezo huu kwa sababu ni mchezo unaohitaji nguvu, kasi na ushirikiano wa timu. Basketboli husaidia kuboresha afya ya mwili, kupitia kukimbia, kuruka na kufanya mazoezi ya mikono na miguu pamoja. Pia inahitaji makini na mikakati ya haraka ili kufunga alama au kuzuia mpinzani jambo ambalo hufanya mchezo huo uwe wa kusisimua. Zaidi ya hayo, basketboli hujenga nidhamu, mawasiliano na kujiamini unapocheza na wengine. Ni mchezo unaofaa kwa watu wa umri tofauti na unaweza kuchezwa kwa burudani au ushindani. Ningevutiwa kujifunza mbinu za kudribble, kupiga mpira kwenye kikapu na kufanya kazi vizuri na wachezaji wengine ili kufurahia uzoefu kamili wa mchezo huu maarufu sana duniani.

Tunda linalo nipendeza zaidi, embe kwa sababu embe nitunda ambalo linaladha tamu harufu mzuri inayovutia. Embe linaweza kuliwa ikiwa mbichi au lekiwa limeiva. Na kila hatua hua naladha yake ya kipekee. Pia, nitunda lenyevirutubishi muhimu kama vitamini, ambavyo husaidia kuimarisha afya ya mwili. Embe linafaa kuliwa peke yake. Kutengenezwa jusi au kuongeza kwenye saladi au matunde. Zaidi ya hayo, linapatikana kwa urahisi, wakati wa msimu wake. Jambo linalofanya watu wengi kulifurahia. Ratha yake ni tamu, laini na yenye asili, fanya liwe chaguo mzuri, kwa watu wanaopenda matunda yenye latha ya kuvutia na yenye faida ya kiafya.

Ningesema ninapenda kucheza na pia kutazama mpira. Kwa sababu kila moja ina faida yake ya kipekee. Kucheza mchezo husaidia kuimarisha afya, kuongeza nguvu na kujenga uhusiano mzuri na wengine na kupitia ushirikiano wa timu. Pia huleta furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa upande mwingine, kutazama mchezo ni burudani nzuri inayoweka na inayoweza kuleta msisimuko na nafasi ya kujifunza mbinu mpya kutoka kwa wachechezaaji mwenye uzoefu. Wakati mwingine, kutazama huongeza motisha ya kushiriki zaidi katika mazoezi, michezo, pia huunganisha watu kutoka sinema mbali mbali na kujenga hali ya umoja.

Mazingira ya kazi huwa rahisi au mzuri kutegemea na mambo kadhaa muhimu. Kwanza ni mawasiliano mazuri kati ya wafanyakazi na viongozi. Kwani kunaleta kuelewana na hii huleta kupunguza migogoro na kuongeza ufanisi. Pili, kuwepo kwa heshima na ushirikiano kazini kusaidia kila mtu kujisikia kuthaminiwa na kuwa huru kutoa mawazo. Vile vile mpangilio mzuri wa kazi na malengo yaliyo wazi humwezesha mtu kujua wajibu wake bila kuchanganyikiwa. Mazingira safi salama na yenye vifaa vinavyofaa pia huongeza tija na faraja kazini. Zaidi ya hayo msaada kutoka kwa timu na uongozi unaosikiliza changamoto za wafanyakazi kuimarisha morali. Mapumziko ya kutosha au uwiano mzuri katikati ya kazi na maisha binafsi husaidia kupunguza uchovu kwa ujumla mazingira chanya huleta motisha na kufanya kazi ionekane rahisi na yenye kuridhisha.

Asubuhi hii nilipoamuka, nilianza na usafi, wa nyumba ili kuweka mazingira safi na yenye kuvutia. Kwanza nilifungua madirisha, ili hewa safi i ingie ndani na kuondoa harufu nzito iliyokuwa imekusanya usafi. Baada ya hapo, nilipanga vitanda, nikakunja mashuka vizuri na kupanga mito ili chumba kionekane nadhifu. Nilifagia sakafu kwa umakini, nikafuata na kupanguza vumbi kwenye meza, rafo na vifaa vingine vya nyumbani. Jikoni niliosha vyombo, nikapanga kabati na kufuta sehemu za kupikia ili iwe safi na salama. Pia nilitoa taka nje na kuhakikisha hakuna vitu visivyo hitajika vinavyochukua nafasi. Usafi huu ulinifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kuanza shughuli nyingine za siku. Mazingira safi huleta utulivu wa akili na kuongeza hamasa ya kufanya kazi. Kwa ujumla kufanya usafi wa asubuhi ni taratibu mzuri unaonisaidia na kusaidia nyumba kubaki nadhifu na kuleta hali ya furaha kwa wote wanaoishi humo.

Ndiyo, mimi napenda kupiga picha kwa sababu hunipa nafasi ya kuhifadhi kumbu kumbu na kueleza hisia kupitia picha. Kupiga picha hunisaidia kuona uzuri wa vitu vya kawaida amabavyo watu wengine wanaweza kuvipuuza. Kama mandhari ya asili, tabasamu la mtu, au mwanga wa jua unapogusa vitu tofauti. Pia ni njia nzuri ya ubunifu kwani naweza kucheza na pembe za kamera, mwanga na rangi ili kupata picha ya kuvutia zaidi. Kupiga picha hunipa furaha na utulivu wa akili. Hasa inapokua nikitembea maeneo mapya au kushiriki matukio maalumu na marafiki na familia. Zaidi ya hayo ni njia kujifunza kila siku kwa sababu kila picha mpia hunipa uzoefu na ubunifu tofauti. Kwani kwa ujumla kupiga picha ni sana na burdani inayoweza kuonyesha hadithi bila kutumia maneno mengi.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa mambo yaliopita na jinsi yalivyoathiri maisha ya kisasa na maisha ya kabla. Historia hutoa mafunzo muhimu kuhusu mafanikio na makosa ya watu wa zamani. Jambo linaloweza kutusaidia kufanya maamuzi bora katika maisha ya leo. Pia hunipa ufahamu wa tamaduni mbalimbali viongozi mashuhuru na matukio muhimu yaliyobadilisha dunia. Kujifunza historia huongeza maarifa na kunisaidia kuoana mabadiliko ya jamii. Teknolojia na siasa kwa mtazamo mpana. Zaidi ya hayo, historia huamsha udadisi na kufanya mtu atake kujua zaidi kuhusu asili ya mambo yanayotuzunguka. Kusoma vitabu, kutazama makala na kusikiliza simulizi za wazee njia nzuri ya kujifunza historia. Kwa ujumla, historia ni darasa muhimu, inalounganisha zamani na sasa na hata kutusaidia kuelewa mustakabali.

Sherehe ambayo napendezwa nayo zaidi ni sherehe ya harusi kwa sababu inahusisha furaha kubwa, urafiki na mshikamano wa familia na marafiki. Ni tukio la kipekee linalotolewa watu pamoja kusherehekea kuunganishwa kwa watu wawili katika maisha yao ya ndoa. Napenda mandhari ya sherehe, mapambo, ngoma, muziki na chakula kitamu ambacho hufanya tukio liwe la kufurahisha. Zaidi ya hayo, sherehe ya harusi huonyesha tamaduni na mila za watu. Jambo linaloongeza umuhimu na uzuri wa tukio. Ni wakati pia wa kushiriki furaha na wengine na kuunda kumbukumbu nzuri zinazodumu maisha. Sherehe hii hupandisha morali, huleta furaha isiyo na kifani na humfanya mtu ajisikie kuwa sehemu ya familia na jamii. Kwa hakika, ni sherehe ya maana kubwa na ya kupendeza sana.

Napenda kula mboga za kienyeji kwasababu mboga za kienyeji ni safi, zenye ladha ya asili na zinasaidia afya ya mwili. Mboga hizi kama sukuma wiki, kunde, mchicha na kunde waporini zinaviritubisho muhimu kama vitamini, madini na nyuzi za chakula zinazo hitajika kwa ukuaji na nguvu za mwili. Kupika mboga za kienyeji pia kuna leta urahisi kwa sababu mara nyingi hutoka shambani moja kwa moja na kemikali nyingi hazina. Zaidi ya hayo, mboga hizi husaidia kulinda tamaduni za chakula, za nyumbani na hutoa furaha ya kipeke pale unapukula chakula kilicho andaliwa kwa upendo na kwanjia yaasili. Napenda pia kujaribu mchanganyiko tofauti wa mboga hizi na vyakula vingine kama ugali wali au wali wa samaki. Kwa ujumla, mboga za kienyeji ni chakula chenye ladha, afya na urithi wa kitamaduni, unaofaa kufurahiwa kila siku.

Ningesema napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali kwa sababu mwanga mkali hutoa hisia wa kuchosha macho na kuleta joto. Ilhali muanga wakati hutoa hisia ya utulivu na faraja ndani ya chumba au pahali popote. Hivyo mwanga mkali unaharibu macho na kufanya kazi ya kusoma kuwa ngumu. Kwa upande mwingine, mwanga wa kati husaidia kuona vitu vizuri bila kuchosha macho na kutoa hisia ya utulivu. Pia unafaa kwa shughuli nyingi kama kusoma, kufanya kazi au kupumzika, kwani hauingizi mwili kwenye hali ya msisimko wa ziada. Mwanga wa kati pia hufanya rangi ya nyumba mapambo ama chakula kuonekana kwa uwiano wa asili na kuvutia. Zaidi ya hayo, hutoa mazingira mazuri ya kuunda hisia nzuri na kuboresha morali. Kwa ujumla, mwanga wa kati ni chaguo bora kwa starehe, kazi na burudani. Ukilinganisha na mwanga mkali.

Ndio, ningesema napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa uhuru wa muda na mazingira yenye faraja. Kazi nyumbani hufanya niwe huru kupanga ratiba yangu, kuzingatia muda wa mapumziko na kufanya kazi kwa kasi yangu mwenyewe bila usumbufu ofisini. Pia mazingira ya nyumbani ni tulivu na yanaweza kunipa motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ninaweza kuunganisha kazi na majukumu ya nyumbani kwa urahisi. Jambo linalopunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo kufanya kazi nyumbani kunanipa nafasi ya kutumia teknolojia na rasilimali mbali mbali za kidijitali ambazo hufanya kazi iwe rahisi na ya ubunifu. Hata hivyo napendelea pia kuwepo na nidhamu binafsi ili kuepuka usumbufu na kudumisha ufanisi. Kwa ujumla nafanya kazi nyumbani ni suluhisho bora linalojumuisha faraja, huru na tija.

Mimi ningesema napenda kupiga picha mara kwa mara hasa napoakua na hisia au matukio maalum ya kuifadhi kumbu kumbu. Mara nyingi, mimi hupiga picha angalau mara moja au mbili kwa siku kulingana na shuguli, mantari ninayopata. Wakati mwingine napiga picha za mantari ya asili, mashamba, maua au jua, linaplochomozo au linapozama. Kwani hizi ni fursa nzuri za kuonyesha uzuri wa mazingira pia napenda kupiga picha za marafiki na familia ili kuweza kuzikumbuka siku na furaha. Mara nyingine napiga picha za ubunifu nikijaribu pembe tofauti. Mwanga na rangi ili kupata picha ya kuvutia. Kupiga picha mara kwa mara kunasaidia kujifunza mbinu mpya. Kumboresha ujuzi wangu kwa kamera na kuongeza ubunifu. Kwa ujumla mara ya mara ya kupiga picha inategemea hisia. Matukio au shauku ya kuhifadhi uzuri unaonekana kila siku.

Mimi napenda mbwa kwa sababu ni mnyama mwenye uaminifu, mpenzi wa furaha na wanaweza kuwa rafiki wa binadamu wa kweli. Mbwa hawana ubinafsi, wanatoa upendo bila masharti na hujenga uhusiano wa karibu na mwenyewe. Napenda jinsi wanavyoweza kusikiliza, kucheza na hata kulinda familia. Jambo linaloongeza usalama na amani nyumbani. Zaidi ya hayo mbwa husaidia kupunguza msongo wa mawazo na huzalisha furaha kwa wamiliki wao kupitia starehe na mchezo. Napenda pia kuwalea kuwapa chakula, maji safi na kuwatembeza kwani huu ni wakati mzuri wa kujenga uhusiano na kuonyesha upendo. Pia kuishi na mbwa kunasaidia kuwa na nidhamu kwa sababu unalazimika kuwa na ratiba ya matunzo yake. Kwa hakika mbwa si tu mnyama wa kipenzi bali pia ni familia wakiwa wakiunda hisia za upendo uaminifu na furaha isio na kifani.

Kuhifadhi data ni jambo muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Hasa kwa usalama na urahisi wa kupata taarifa. Data inaweza kuhifadhiwa kwa vifaa vya elektroniki kama vile kompyuta, simu au vifaa vya kuhifadhi kama vile USB flash drives na external hard drives. Njia nyingine za kisasa ni kutumia huduma za wingu kama vile Google Drive, Dropbox, au OneDrive. Ambazo zinahifadhi data mtandaoni na kuruhusu kupata faili kutoka kifaa chochote chenye mtandao. Hii pia husaidia kulinda data kutokana na uharibifu wa kifaa au kupoteza faili. Zaidi ya hayo, ni muhimu kuweka backup mara kwa mara na kutumia nambari ya siri au usimbaji ili kulinda data na taarifa binafsi. Katika nyanja ya nyumbani, data pia inaweza kuhifadhiwa kwenye karatasi kwa njia ya kuficha na kupanga kwa mpangilio mzuri. Kwa ujumla na fasi bora ya wifadhi data ni hile inayakisha usalama, urahisi na upatika naaji na wifadhi kwa muda mwrema.

Ndiyo, mimi hufuga ngombe na nishughuli ninayoipenda sana kwa sababu inaleta faida na inahusisha uhusiano wa karibu na wanyama. Kila siku nashughulikia ngombe wangu kwa uangalifu kuanzia kuwapa chakula, maji safi, kuhakikisha wanapata makazi safi na salama, nafuga ngombe si tu biashara, bali pia ni njia ya kuji funza kuhusu madili ya kazi, uvumilivu na ustadi wa kudumisha afya ya wanyama. Napenda kuona jinsi wanavyo kuwa, kuzaa na kutoa maziwa safi ambayo ni muhimu kwa familia na jamii. Zaidi ya hayo kufuga ngombe kuna saidia kuendeleza mila za kiasili na kuchangia maendeleo ya kijamii kupitia bidhaa za maziwa na nyama. Na fuga ngombe pia kuna nifanya nijiwekee ratiba ya kila siku jambo linalo borosha nidhamu na ustadi wa kupanga muda. Uhusiano na wanyama hawa hunipa furaha ya kipekee, amani na kuridhika pale ni napo waangalia wakiwa na afya njema na furaha. Kwa hakika, kufuga ngombe ni kazi yenye tija, yenye faida, inayonifaa kiroho na kimwili.

Ushauri ambao nitampa mtu mwingine ni jambo la heshima na uwajibikaji kwa sababu linaweza kumsaidia mtu huyo kufanya maamuzi sahihi au kuepuka makosa. Kabla ya kutoa ushauri ni muhimu kusikiliza kwa makini hali na mahitaji ya mtu huyo ili kuelewa tatizo kwa undani. Ushauri bora haupunguzi mtu au kumfanya ahisi hatari bali unamwongoza kwa njia ya heshima na busara. Pia ni muhimu kutoa ushauri unaotegemea ukweli na uzoefu halisi, badala ya dhana au makadirio yasiyo sahihi. Mara nyingine mtu hawezi kukubali ushauri na hiyo uvumilivu na heshima vinahitajika. Zaidi ya hayo kutoa ushauri kwa njia ya rafiki au mkarimu husaidia kujenga uhusiano na kuaminiana na kuimarisha mshikamano. Kwa ujumla ushauri bora ni ule unatoa mwongozo, unao ongeza maarifa na kusaidia mtu kuchagua njia nzuri bila kumdhalilisha au kumshinikiza kwa njia yoyote ile.

Ningependa pahali, kueleza pahali yambapo nimesafiri zaidi ni inchi ya Mauritius, inchi yenye maathari ya kuvutia na utajiriwa tamaduni. Safari hii ilikuwa ya kipeke kwani ilikuwa nafasi ya kuondoa msongo mawazo na kuangalia uzuri wa kisiwa cha Afrika mashariki. Nilipofika Mauritius nilivutiwa na fukwe zake safi na mchanga mweupe na maji ya rangi ya samawati yenye uwazi wa ajabu. Nilitembelea mbuga za wanyama, bustani za maua na mlima yenye kijani kibichi. Jambo lilonipa nafasi ya kupumzika na kufuraiya vitu vya asili. Zaidi ya hayo nilijifunza kuhusu historia na tamaduni za watu wa maurisha. Ikiwemo mchanganyiko wa watu wa kiafrika, kihindi, kichina na kirema. Jambo lilonipa mtazamo mpana wa maisha na mila za watu wa kisiwa hicho. Chakula cha hapa pia kilikuwa cha kuvutia, safi, samaki, mboga na kienyeji za matunda. Nimefurahia pia kushirikiana na wenyeji, kujifunza maneno machache ya kihindi na kireno na kushiriki katika shere za kita maduni. Kwa ujumla, safari yangu ya Hadi Mauritius ilikuwa ya kusisimua, yenyefuraha, mafunzo na kumbukumbu za kudumu.

Maoni ambayo napenda kusoma mtandaoni ni maoni ya watu kwa sababu hutoa fursa ya kuona mitazamo tofauti na kupata maoni mapya. Mara nyingi, maoni haya yana manufaa na yanafafanua uzoefu wa wengine. Changamoto walizo kabiliana nazo au mafanikio walio pata. Jambo linalonifundisha na kupanua mtazamo wangu. Kusoma maoni pia kunasaidia kuelewa hisia na mitazamo ya jamii kuhusu muda fulani kama bidhaa, huduma au mada za kijamii. Zaidi ya hayo hufurahisha kuona wazo moja linavyopelekwa na kwa namna tofauti na kutoa hoja za kujadili. Hata kama watu wanakabiliana au wanapigana, maoni hayo hutoa muanga wa busara na uzoefu. Pia mara nyingine maoni mtandaoni hufungulia milango ya mjadiliano na kuboresha uwelewa wangu wa mambo ya kila siku. Kwa hakika, kusoma maoni mtandaoni ni burudani ni shule ya maisha na njia ya kupata mwanga w kipekee kutoka kwa wengine.

Kuzingatia hali ya kazi ninayofanya, kuna ujuzi katha ambazo nahitaji kuimarisha iliku kuongeza tija, kuonyesha ubora na kupanda hali kazi. Ujuzi wa kwanza ni mawasiliano. Hii ni uwezo wa kujieleza mawazo kwa uwazi kusikiliza wengine na kuandika ripoti au barua kwa usahihi. Hii huongeza uelewa katika mambo yangu na wenzangu kazini. Pili ni ufahamu wa teknolojia. Kujua kutumia programu tofauti za kompyuta, sana za mitandao au vifaa vya kazi, kuna rahisisha shuguli na kuongeza tija. Jambo lingine ni kusamamizi wa muda. Kujua kupanga kazi yangu, kipa umbele cha kila jambo na kutumia muda kwa ufanisi, hii hupunguza msongo na kuchelewa. Kazi kwa timu, kuongeza ufanisi wa ushirikiano na wenzangu kuna saidia na kushirikisha bila gongano, uongozi na uamuzi. Kujua jinsi ya kuongoza miradi midogo, kushigilikia changamoto na kufanya maamuzi sahihi kwa haraka. Haya ni maujuzi ambayo na hitaji kuzingatia ili niendeleze.

Habari zangu hutoka kwa watu kwa sababu ni njia nzuri ya kubaini kilicho kikubwa, kilicho upya au kinachovuma kwa katika jamii. Mara nyingi napata taarifa hizi kupitia mazungumzo ya kila siku na familia, marafiki na watu wenzangu kazini au hata majirani. Kupata habari kutoka kwa watu kuna nisaidia kuelewa mtazamo tofauti, kupata ushauri au mapendekezo. Na kuamua hatua sahihi katika maisha au kazi. Zaidi ya hayo mazungumzo haya hufunua taarifa ambazo mara nyingi hazipatikani kwa wenye vyombo vya habari vya kawaida. Napenda pia kusikiliza simulizi na uzoefu wa wengine. Kwani hutoa mwanga mpya na ufahamu wa hali alisi za maisha. Kupata habari kutoka kwa watu, kufanya mtu ajisikie, kuwa sehemu ya jami na huimarisha usiano wakirafiki. Kwa hakika njia yenye thamani ya kupata taarifa za kweli husaidia kufanya maamuzi sahihi na kujifuza mambo ya kila siku wakati mwingine napata habari kupitia mitandao ya kijamii kama vile fesibuku, twitter na instagram, ama wakati mwingine na tazama televisheni kupitia kwa zile vituo vya habari kubwa kubwa ambazo na ziamini kwa taarifa sahihi.

Ningesema mara nyingi mimi hukunywa chai kwa mkate asubui kwa sababu ni chakula rahisi na chaharaka na kinachonipa ni shati ya kuanza siku. Mara nyingi napendelea mkate kwa sababu unaweza kuliwa peke yake au kikiunganishwa na vyakula vingine kama siagi, jamu, mayai au maziwa. Jambo linalo ongeza ladha na virutubishi. Kwa hivyo, asubuhi ni wakati mwili unahitaji nguvu, mkate hutoa uwanga unaoongeza nishati haraka na kunisaidia kuwa makini, kazini au shuleni. Zaidi ya hayo na kula mkate asubui kwa urahisi bila kutumia muda mwingi. Jambo linalofaa hasa pale nikiwa na shuguli nyingi. Pia, mkate ni chakula kinacho weza kubadilika kulingana na ladha au tamaduni. Kwani kuna aena nyingi za mkate kama wangano wama indi au mikate yenye viungo vya asili nakula mkate mara nyingi. Pia kuna nifanya nijisikie vizuri na kujawa na husaidia kudumisha utaratibu mzuri wa kula asubui kwa hakika mkate ni chakula kilichorahisika na kufurahisha na chenye manufaa ya kila siku.

Kwa hakika mchezo ambao napenda kutazama ni mpira wa miguu kwa sababu mchezo unaosababisha msisimko mkubwa na unaunganisha watu kutoka sehemu mbali mbali. Kila mechi ni tukio la kipekee ambapo timu zinashindana hii huonyesha mbinu kasi na ujuzi wa kipekee wa wachezaji. Kutazama mpira wa miguu kunanipa fursa ya kufurahia ushindani, kuona mikakati ya timu na kuelimika kuhusu ushirikiano wa kikundi. Zaidi ya hayo, mechi hutoa furaha isiyo ya kifani pale timu unayounga mkono inapofunga bao au kuonyesha mchezo mzuri. Pia kutazama mpira wa miguu hufundisha uvumilivu kusoma hali ya mchezo na jinsi ya kushughulikia changamoto. Jambo linalofaa maishani. Nimefurahia pia kushirikiana na marafiki au familia wakati wa mechi, kubadilishana maoni au kushangilia pamoja. Mpira wa miguu pia huonyesha historia, utamaduni na roho ya mashindano. Jambo linaloongeza mvuto wa mchezo kwa hakika kutazama mpira wa miguu ni burudani, shule ya maisha na chanzo cha mshikamano wa miguu. Haswa mpira wa ligi kuu ya uingereza nashabikia timu ya Manchester United ambayo ni timu huwa inanipa furaha. Na wakati mwingine kombe la dunia linapochezwa hii inanipa furaha kwa sababu inaunganisha dunia na huleta watu dunia nzima kushabikia mpire tunaoupenda.

Ningependa kusema kuwa utaratibu wangu kila asubuhi ni njia yangu ya kuanza siku kwa utulivu nidhamu na tija. Kila asubuhi napima saa zangu na kuamka mapema. Mara nyingi kabla ya jua kuchomoza ili niwe na muda wa maandalizi wa kimwili na kiakili kwanza, nafanya mazoezi madogo kama kupumua kwa kina kutembea jambo linalonisaidia kuamsha mwili na kuimarisha afya. Baada ya hapo, ninaanda kinywaji, changu, cha asubuhi, mara nyingi huwa chai, ili kunipa nguvu ya kumenyana na nishati ya kuanzia shughuli. Halafu, napanga kila kitu ninachohitaji kufanya siku hiyo. Kuanzia hapa nyumbani, kule kazini, shuleni, ofisini au shughuli binafsi. Kuhakikisha hakuna, kinacho sahaulika. Pia napanga muda wangu wa kujifunza au kusoma habari mpya, jambo linaloongeza marifa na ufahamu wangu. Kabla ya kuondoka napima mipango yangu ya kila siku, kuangalia ratiba na kueka malengo madogo, yanayoweza kutimizwa. Utaratibu huu wa asubuhi hufanya nipate utulivu wa akili, nidhamu, binafsi na moyo wa kufanya kazi kwa bidii. Kwa hakika, kuzingatia utaratibu huu wa kila siku kunanisaidia kuanza siku kwa furaha, tija na mtazamo chanya.

Kwa hakika, kipindi ambacho napenda kutazama televisheni ni kipindi kinachohusisha wanyama kwa sababu hunifunza na kunielimisha kwa wakati mmoja. Napenda kuona wanyama wa porini na majini wakifanya mambo ya kawaida au ya ajabu katika mazingira yao asili. Kipindi hiki hufungua macho yangu kuona tabia za wanyama, jinsi wanavyoshirikiana, kula, kujilinda na kuishi katika mazingira magumu. Zaidi ya hayo hufundisha kuhusu uhifadhi ya wanyama na umuhimu wa kulinda mazingira. Mara nyingi ninapokuwa nikitazama najisikia tulivu na furaha. Kwani kuona wanyama katika hali zao halisi ni burudani ya kipekee. Kipindi cha wanyama kinanifurahisha kinaelimisha na huchochea upendo wangu kwa wanyama na asili.

Kuwa na uwiyano msuri kati ya kazi na maisha binafsi ni muhimu sana kwa afya, furaha, ufanisi kazini. Kwanza mimi hupanga ratiba yangu kwa uwiyano kwakikisha kuwa kuna muda wakutosha kwa kazi na pia kwa familia, marafiki, burudani na kupumumzika. Nafanya kazi kwa nidhamu ni kizingatia kipaombele cha kila jamu. Ili kazi zizizo hitaji mara nyingi ni sichanganye na muda wangu binafsi. Pia napanga mapumziko madogo kazini, jambo linalo ongeza tija na kupunguza uchovu. Kila mwisho wajuma ninaweka muda wa kujitunza, kufanya mazoezi, kusoma au kufraia burudani binafsi. Pia napendelea kueka mipaka ya kazi, mfano wa kutochukua kazi nyumbani bile lazima. Ili maisha binafsi ya sikandamizwe vile vile kwasiliana wazi na wenzangu kuhusu ratiba na matarajio kusaidia kupunguza msongo mawazo kwa ujumla. Kusingatia wiyano katia kazi na maisha binafsi kuna leta furaha, afyanjema, tija, kazini na usiano mzuri wa familia na marafiki. Jambo linalofanya maisha kuwa rahisi enye kuburulisha zaidi.

Nguvu zangu kazini ziko nyingi. Haswa, nguvu zangu kazini zinaweza kuzingatisha vipengele vinavyo kufanya kuwa bora na wenye tija. Kwanza ufanisi na nidhamu ni moja za nguvu zangu. Kwani, najua kupanga muda wangu kipaumbele cha kazi na kuhakikisha kila jambo linatimizwa kwa wakati. Pili, ni kushirikiana na wenzangu kazini ni nguvu yangu nyingine. Kwa sababu ushirikiano mzuri na wenzangu kunasaidia wengine na kuendeleza mshikamano kazini. Zaidi ya hayo nina ubunifu na suluhisho la changamoto. Nguvu inaniwezesha kutatua matatizo kwa njia mpya na yenye busara. Pia mawasiliano mazuri ni mojawapo za nguvu zangu. Kwani nafahama kueleza mawazo yangu kwa uwazi nasikiliza wengine na kushirikiana nao kwa heshima. Vile vile uvumulivu na uthabiti wa kiakili hunifanya usikate tamaa kwa changamoto ngumu. Kwa hakika, nguvu zangu kazini ni changamoto na nidhamu, ubunifu, mawasiliano, ushirikiano na uthabiti. Yote yananiwezesha kuwa mfanyikazi wa kuaminika, mwenye tija na chaguo la kuigwa kazini.

Ningependa kusema navolea nywele mara nyingi kwani ni sehemu ya utunzaji wangu binafsi na huchangia afya yangu ya nywele. Mara nyingi naviolea nywele angalau mara mbili au tatu kwa wiki kulingana na hali ya nywele zangu na hali ya hewa naviolea nywele kwa mafuta ya asili au mafuta maalum ili kuondoa ukavu. Kulalisha nywele na kuzuia kuvunjika kwa nje. Zaidi ya hayo naviolea nywele ili kuhakisha mizizi inakua kwa nguvu na kuondoa sumu zinazoweza kusababisha nywele kupotea au kukauka, kila baada ya kupaka mafuta au krema. Napiga nywele kwa upole, kwa kutumia mkono au vifaa vidogo vya nywele ili kuha kisha bidhaa inagawanyika sawa sawa. Vile vile naviolea nywele kabla ya kulala mara nyingine ili kulinda nywele kutokana na msuguano na kumiza wakati wa usingizi. Utaratibu huu hufanya nywele yangu ziwe laini zenye afya na kuvutia. Kwa hakika na violea nywele mara nyingi si tu utunzaji bali pia ni kujusisha na mwili wangu na kuendeleza sura nzuri.